Ndivyo ninaweza kusema mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu mara nyingi napenda kufikiria kwa njia tofauti kuangalia mamb kutoka mitazamu mbalimbali na kutafuta shughuli zilizo za kawaida kwa mchangano ama kwa ubunifu. Kwanza kabisa huwa na sanaa ya kuchora kuimba na kuandika mbali pia kufanya kazi kuwasiliana na wengine kutafutama. Tatizo ya kila siku na nina ubunifu uwezo na mawazo ya utofauti. Mojawapo ya mambo nayofanya ni jifanye mtu mbinifu ni kujifunza na kujaribu vitu vipya, napo kutana na jambo jipya badala ya kulikataa ama kuliwaza kwa nguvu. Napenda kulichukuza, kuliuliza, maswali na kuwa na mwenye kuboresha wa wa afya. Pia hunisaidia kuwa wazi kikamilifu ama kiakili kueleza ujumbe unaohitajika kufanyika. Ubunifu huu hunisaidia pia katika mazingira ya kazi ambayo yanatenda kufundisha mbinu mpya za kufanya kazi ama ufanisi ulio wa haki. Zaidi ya hayo, ubunifu wangu hujitokeza katika ujenzi hisia za kimawazo na penda kutumia maneno mifano na hadithi ndogo ndogo wakati ninafuponya mawazo. Wakati mwingine, ubunifu hunisaidia kukabiliana changamoto hisia kwa sababu hunipa njia badala kwa kueleza hali kujipea matumaini na kuongeza mwanga katika nyanja kubwa. Pia ninaamini ubunifu hukua na hadhari ya mtu anavyoeleza kutafakari kukupumzika pia na kuota. Ndiyo maana napenda shughuli za kusikiza mziki, napenda kutembea mbele ya mazingira asili na kusoma, kwa sababu hunipa nafasi ya akili yangu kutembea bila mipaka ama kuzoea mawazo mapya. Kwa ujumla mimi mtu binafsi kwa sababu napenda kufikiria kwa uhuru, kujifunza bila kuchoka, na kuleta thamani mpya katika kila kitu kinachotokea ubunifu wangu ni mtazamo wa maisha, na pia ni namna ya dunia kwa macho inayoelekea vizuri, na pia inayoelekea katika kiwango kingine.

Ndipeso kwa mpangilio, nidhamu na malengo yaliyo wazi. Kwasababu naamini kuwa kuokoa kitu kuweka pesa pembeni. Bali ni kulinda maisha unayo hitaji, uamuzi, kusuudi na uvumilivu wa mda mrefu. Kwa kabisa kuwa napanga bajeti ya mpato, matumizi yangu, nina pata, mpato, kugawa pesa kwenye sehemu tofauti kama vile, chakula, usafiri na malazi. Kiba ya matumizi ka kiari kiba huwa kipaumbele cha mapema maana hutupeleka kanuni za jipe mwenyewe kwanza, yaani kabla hujatumia pesa kwa mambo mengine. Pili kutumia njia rasmi ya kuhifadhi pesa, kama vila account za benki, mifumo ya kidigitali za akiba, njia hizi hunisaidia kulinda pesa zaidi kuliko zile za kitamadumi. Mara nyingine kuweka malengo maalum ya akiba kwa mfano kukua kwa ajili ya dharura, elimu, mradi badae na uwekezaaji. Kua lengo hunipa motisha kundelea kukua hata pale ninapo onekana kuwa jambo gumu. Tatu nafunza kudimisha matumizi ya siyo ya lazima. Hii inamqanisha utofauti kati ya mahitaji matatizo. Kabla ya kununua kitu, hujiuliza kama ni na hitaji kweli ama ni na hadharura fupi. Pia napenda kulinganisha bei na tafuta offer kupata nunuzi wangu mapema ili kuepuka matumizi ya gafla. Tabia hii husaidia kubaki pesa ama kuhekeza pesa. Haidha, ninahifadhi kuongeza pato. Inapoongezeka hata katika kazi za ziada ama miradi midogo midogo. Pesa za ziada mara nyingi kunielekeza ama kunieleza moja kwa moja kwenye akiba ama kwenye uwekezaji. Baada ya kuzitumia uvi uvia. Hunisaidia kuadhiria mifika malengo yangu ya kifedha. Kwa ujumla nahifadhi pesa kwa nidhamu, mipango na madhubuti kwa mtazamo wa muda mrefu. Najua kuwa akiba haionekani mara moja lakini kwa uvumilivu na maamuzi sahihi. Kujenga usalamu wa kifedha hufanya msongo wa mawazo, kunipa ukuu wa kufanya mamuzi bora katika madaya maishia kisasa.

Ushauri ningeupenda kumpa mtu anayeanza kazi ni anze kwa unyenyekevu, hamu ya kujifunza, nidhamu na muda mrefu kwa sababu kazi ya mara nyingi hupimwa kwa kiwango cha mshahara ama kwenye cheo. Bali kwa msingi ya uonekanao siku za kwanza. Kwanza kabisa ni muhimu sana kuingia kazini ukiwa na akili iliowazi. Usijaribu kuwa mlevi. Badala yake kuwa tayari kuuliza maswali, kusikiza makini na kujifunza kutoka kwa wenzako waliotangulia mbele yako. Kuwa mwenye mwenye unyenyekevu, kujidharau, bali kuwa mwenye ujasiri. Pili jenga maadhili mazuri ya kazi mapema. Hii inadumuhisha kuwa kazini, kutimiza majukumu kwa wakati, kuwa mwaminifu na kuwajibika kwa kazi zako. Tabia hii zinaweza kuonekana ndogo, lakini ndizo zinazojenga sifa za kitaaluma. Kumbuka kuwa uwaminifu na bidii, mara nyingi, hujenga ufa. Wajiri wenzako wanadhamani sana mtu anayeheshimu muda, anayetimiza ahadi na anayechukua kazi kwa ujibitu. Tatu, jifunze kuwasiliana vizuri. Mawasiliano mazuri ni msingi wa mafanikio katika magingira mengi ya kazini. Jifunze kusikiza kuelewa watu na pia kuwa mwenye heshima na kupokea maoni bila kulia binafsi. Kunaweza kuwa kufanya kazi kwa watu kwa tabia nitazamo na akili tofauti ujuzi muhimu sana husaidia kuwa kwa mara ya kazi. Aidha, wekeza katika kujijenga wewe mwenyewe. Tumia muda wako waziada kusoma, kuhudhuria, mafunzo ama kujifunza uzuri mpya unaohusiana na kazi yako ama hata kwenye nje ya karimba yako. Dunia ya kazi hubadilika haraka na mtu anayejifunza kila wakati huwa na nafasi nzuri ya kuchukua na fursa zaidi. Jitahidi pia kuwa na malengo ya muda mrefu. Zaidi ya yote kuwa na subra ya usikate tamaa. Mwanzo wa kazi unaweza kuwa changamoto. Makosa ya nyakati kutokua na udhamini. Haya yote ni sehemu ya safari ya kumujitana. Kila uwezo mgumu changamoto hujenga. Ukiwa na dhabiti kujifunza kuwa na makosa kwa ujumla ushauri wangu ni kuwa jifunze kuwa mnyenyekevu, fanya kazi na nidhamu, kuwasiliana vizuri, jitahidi ukiwa kwenye kazini, kuwa mwenye msimamo, mwenye heshima, mwenye huduma iliyonjema.

Kubuko linalo jipunza kwenye kitendo cha wema ni muhimu sana kwangu. Moja wapo ya kitendo viema nadhani vikubuka ni kusaidia rafiki yangu aliye kuwa katika hali ngumu ya kifedha. Rafiki yangu alikuwa anahitaji msaada kidogo kwa haraka ili kulipa ada ya shula ama karo na pia chakula ilikuwa kimemuishia. Niliona kuwa ni uwezo wa kusaidia hata kama msaada wangu ulikuwa mdogo ninahamini kwamba unaweza kuleta matumaini. Ni kampa kiasi kidogo cha pesa nilicho kuwa nacho. Hili ajiendeleze. Kitendo hili kili nifundisha kuwa wema si lazima kiwe kikubwa. Lakini ni kitendo kidogo tu kinacho badilisha maisha ya muwewako. Haidha kitendo hiki ni cha wema. Kili nifanya nijiskiye furaha ndani ya moyo wangu. Kwani kuona uso wa rafiki yangu akifurahi ama kumuzika, kukudisha kutoka kwa ama kumpa msaada. Ni jambo la muhimu sana. Niligundua kuwa wema hauna kipimo cha dhamani na mara nyingine kuchochea mabadiliko chanya yasiyo tarajiwa. Pia, nilijifunza kuwa wema kuongeza uhusiano wa kuimarisha mshikamano. Baada ya kitendo hichi nilijenga uhusiano wa kina zaidi na urafiki wa kuaminiana jambo ambalo halina dhamani inayo pimika. Zaidi ya hayo kitendo hiki cha wema, kilinifundisha kujenga tabia ya kusaidia matarajio ya kurudisha. Wakati mwingine, watu wanasaidiana ama kujaribu kueleza wengine, lakini kweli wema wa kweli ni pale unapofanya moyo wako wote bila kujali kisicho na mwisho. Nilijifunza kwamba wema wangu wa moyo sasa kufanya matokeo chanya, si tu kwa mtu anaye msaidia, bali pia kwa mtu anayesaidika. Kwa ujumula kitendo hichi cha wema, humsaidia rafiki yangu wakati wa shida, kimebaki kumbukumbu muhimu kwa angu. Nimelewa kwamba wema, hata kidogo ni nguvu kubwa inayo kufanya kusaidia maisha ya mwingine, kujenga mshikamano mzuri na hata kuleta furaha ndani ya moyo wa rafiki yangu. Hii inaweza kufundisha ni kuwa jambo la.

Mtu anaye nifundisha jambo muhimu sana katika maisha ni baba yangu. Kwa sababu alinionyesha dhamani ya nidhamu. Bidii na heshima kwa wengine. Mambo ambayo yanaweza kuwa msingi wa tabia ya hadi wa leo. Baada ya baba yangu hakunifundisha tu kwa maneno. Bali, kwa mfano, wa moja kwa moja. Nilipokuwa mdogo niliona jinsi anavyokuwa akijitahidi kufanya kazi kwa bidii. Kuhakikisha familia yetu ina mahitaji yake yote ya msingi. Na bado alitumia muda kunifundisha kila mmoja wetu mambo ya maisha. Kila tukio hata dogo. Lililokuwa funzo. Kwa mfano alinionyesha jinsi ya kushughulikia changamoto kwa utulivu na akili ya wazi. Baada ya hasira au kuchukua hatua haraka bila kufikiria. Hii ilinifundisha umuhimu wa subira na kufikiria kabla ya kuchukua uamuzi. Jambo ambalo lilikuwa muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Zaidi ya hilo, baba yangu alinionyesha umuhimu wa heshima. Shirikiana na wengine, alinionyesha kuwa baada ya mtu aliye juu. Kila mtu na kila mtu anaweza kujifudisha kutoka kwa wengine. Hii inanifundisha kuwa maoni ya mshikamano, wenzangu, ni muhimu kwa kuwa tunafikiria kwa pamoja. Aidha, baba yangu alinifundisha umuhimu wa kujitolea, kujifunza, na kuendelea kuboresha maisha yangu. Nilisisitiza kuwa na elimu si kuwa tu shuleni bali pia kwa wakati unaoweza kujifundisha alinifanya nitambue kuwa changamoto ni fursa tu bali ni kujifunza kutoka kwa wengine kwa ujumla baba yangu alinifundisha mkubwa wa maisha yangu nilionyesha kuwa vitendo vya maneno jinsi ya kuwa na mtu aliye jali wengine aliye jitahidi anaye jiheshimu kwa wengine anaye jifunza kila wakati mafunzo hata kwa msini bali pia kwa njini.

Lasayansi ninalolipenda sana ni baiolojia kwa sababu linalipa fursa ya kueleza maisha ya kina jinsi viumbe vya hai vinanvyofanya kazi i na jinsi binadamu na wanyama na mimea inavyovutia kwa mazingira ya biolojia situ inafunza kuhusu miundo ya mwili seli au mfumo wammea. Bali pia inafunza masuala ya afya lishe na jinsi mazingira yanvyoathiri maisha yetu. Kila somo la biolojia linanifunza linanifunza kwanini maisha yanafanya kazi kwa njia fulani lakini linanifanya nijisikie kushangazwa na uzuri wa dunia pokea funzo kuhusu DNA na urithi wa vinasaba hunifundisha jinsi sifa zetu zinavyo fundishwa kwa kizazi, kimoja, hadi kingine. Hii inaonyesha kuwa nadhani bali napata ufahamu wa mahali na asili ya binadamu na namfanyia mwinzio pia hunifunza huduma moja na nyingine kwa ubora. Kujifunza kuelewa mwili wangu vizuri. Zaidi ya hayo, biolojia hunifunza milango ya kuelewa umuhimu wa mazingira na uhusiano wa viumbe hai. Kufanya jaribio kwa mwanadamu ama kufanya mifano kwa viumbe hai. Kuna nifundisha jijinsii ya kila kiumbe kinanafasi yake katika milingano ya maisha hii inafundisha umuhimu wa kutunza mazingira kushirikiana na viumbe wengine thamani huwa haina jumla pia kunafundisha kuwa maisha ni mfumo changamoto sikila sehemu ya mfumo huwa na ushindi wake bali pia huwa na changamoto yake. Kwa ujumla napenda bailogia kwasababu ninafanya ushwangwe elimu na ufahamu wa maisha inanifundisha kuhusu mwili wa binandamu viumbe vya hai wengine uhusiano na mazingira huu ni uelekevu makini mwenye shukurani na mwenye ufahamu wa jinsi maisha yanavyofanya katika dunia.